Kwa kawaida, mimi hulala masaa angalau manane, masaa nane kwa siku inatosha. Hiyo inaamanisha kwamba nina wakati wa kutosha, wa kupumzika. Kabla niendelee kuamka, ndio niendele kufanya na mashuguli zingine, za kila siku nahisi ya kwamba masaa nane yanatosha kwa sababu sijawahi kosa usingizi.

Timu ya mchezo ninayoifuatilia, ni timu ya Arsenal FC iliopo London, nchini Uingereza. Ni timu ya wachezaji kandanda, ambao nimekua nikifuatilia na nikishabikia kutoka nikiwa umri miaka mitatu. Ni timu naipenda sana, hata kama wakati mwingine inakosa kushinda lakini sijawai kosa kuipenda. Wakati mwingine nakasirika lakini mwisho wa bado ni timu yangu na tutaendelea kushabikia.

Ndiyo, mimi hupenda kukimbia sana. Kwanza nakumbuka nikiwa shule ya msingi, nilikuwa najihusisha katika mchezo ya mbio. Mimi hupenda kukimbia masafa ambayo siyo marefu wala mafupi, masafa nyika za katikati. Hupenda kukimbia katika mita mia nane, hadi mita elfu kumi. Mimi hupenda kukimbia sana. Hususan wakati wa asubuhi ninapo fanya mazoezi na pia wakati wa jioni nikienda kufanya mazoezi ya kandanda Kabla kuingia uwanjani nahakikisha kwamba angalau nimekimbia kilomita kama mbili au matatu.

Maendeleo ambao ningependa kuona katika ujamii ni kwamba ningependa jamii kwanza iweze kushughulikia sana watoto wakiume sababu kwa siku za hivi karibuni jamii imekua ikiongelea vitu ambavyo vinamkumba mtoto wakike na kumsahau kabisa mtoto wa kiume Hata ukiangalia siku hizi kumekuwa na visa vingi vya ambavyo vinafanyika kwamba wanawake, wanachapa, wanaume ama wanaume wanapitia vitu ambapo hawezi ambia watu wengine sababu jamii imependelea mtoto wakike na kumsikiliza yeye sana Kila kitu ambacho mtoto wakike anachosema Ndiyo jamii inawaamini na mwisho wanendelea kumusahau mtoto wakiume Kwa hiyo ningependa kuona jamii kwamba iweze pia kutilia manani Yanayokithi ama yanayo vitu ambapo vinaMkumba mtoto wakiume.

Ushauri wowote ambao ningepatia mtu ambaye anaanza kazi kwa sasa ni kwaamba asikue na pupa sana kwa sababu maisha huenda pole pole. Na ukikuwa na haraka sana kwa vitu kama kazi, utajikuta wakati mwingine umepitilia kiasi ambacho kinafaa kua. Unafaa ukianza kazi usikuwe na pupa, uaanze pole pole, kila kitu ambacho umeambiwa ufanye, uangalia kama minajili ya miezi. Na ukianza kufikiria sana Utajikuta kwamba unaharibu kwa hiyo ningetaka kuambia mtu yeyote ambaye anaanza kazi kwanza asikue na pupa sababu pole pole ndiyo mwendo.

Mimi kusana hupendelea joto ukilinganisha na baridi sababu cha kwanza nimekulia mahali ambapo kumekuwa na joto kutoka utotoni Nimeishi kilifu utotoni mwangu Kwa hiyo napenda joto ukilinganisha na baridi Napenda joto kwa sababu joto ni kitu ambacho unaweza Angalia ama kufanya kitu ambacho unawezafanya Unaweza enda baharini, unaweza tembea Unaweza tembea bila kuvaa nguo nyingi Lakini kukiwa na baridi, unahisi kwamba kuna vitu mingi hauwezi fanya, hauwezi tembea nje Ukilinganisha pia kukiwa na baridi inandamana na mvua ya radi Kwa hiyo, napendelea joto sababu unazafanya vitu vingi sana vyako bila bila kukwona kwamba haviendi vizuri Pia kukiwa na joto unazatembea nje, unakosa kukaa kwa nyumba Kwa hiyo, mimi napendelea joto.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya chakula cha pilau. Kwa sababu chakula kwanza cha pilau ni chakula ambacho nakipenda sana. Na harufu yake ya vitu ambavyo vinapikwa pilau. Inafanya inanukia sana ni harufu ambayo nikisikia kwa umbali, naweza isikia, na ni harufu ambayo ninaipenda nikisikia kwanza nahisi njaa wakati huo huo. Kwa hivyo mimi hupenda harufu ya pilau.

Kiongozi yeyote mzuri ambaye anaskiza watu wake ni sifa anazo ambazo kwangu nona ni muhimu sana. Ni kwamba anaweza kusikiza watu anao ongoza na kuwasikiza inamanisha kwamba bada ya kusikia ambacho anasema ni abadilishe mienendo yake na kufanya ambacho kinahitajika. Kama kwa mfano rais anaambiwa, unachofanya hiki sio kizuri ama kinatuadhiri sisi wanainchi ama unachofanya sisi tunona kwamba hakipendezi Kiongozi mzuri kwanza anafaa, aketi chini awasikize, akubali anachoambiwa sababu yeye ni kiongozi wa watu, bila hawa watu haezi kwa kiongozi na baada kuwaskiza, aweze kufanya kile ambacho wao wanaona ni kweli sababu hiyo ndio kazi yake.

Wakati wa jua kali, mimi hupendelea kutembea nje. Kama niko upande wa kilifi, upande wa kufua bahari, kwa naenda baharini, naotajua, naingia majini, naogelea. Wakati mwingine kama jua, limekuwa kali kabisa, na vitu nyumbani ni vichafu, napendelea kufua, sababu najua nikifua, jua likuwa kali, nguo zitakauk haraka haraka na pia napenda kucheza kandanda wakatijua nikali Ndiyo niweze kutoajasho na kuoga.

Kitu ninachofanya ku kulinda mazingira ni kuhakikisha kwamba nimetupa takataka mahali inapofa. Kama nina kitu ambacho naona ni cha uchafu, huwa na pendelea kukitupa mahali ambapo kinafaa. Kama ni kwa jaa la takataka kukilinganishwa na kutupa takataka ovyo-ovyo. Kwa hiyo, mimi hujizuia sana kutupa takataka ovyo-ovyo na kutupa takataka mahali ambapo inafaa Pia mimi nikipata wakati huwa angalau maramoja kwa miezi kama mitatu na panda mti nikirudi mahali pa nyumbani napanda miti kuhakikisha kwamba nakuza mazingira.

Ninaposikiza maoni kutoka kwa watu wengine, mimi kwanza akikisha kwamba nimemsikia mtu kutoka mwanzo, hadi mwisho bila kumkatiza chochote anachosema, sababu haujui nini unachoambiwa, ama kwamba hauelewi nini unachoambiwa mpaka mtu huyo amalize. Kwa hivo kitu cha kwanza nafanya ni kumsikiza mtu mwenye ananiambia maoni yake, mwanzo hadi mwisho, na bila mimi kutofanya asikie ni kama maoni yake hayafai. Baada ya hayo ninaposikiza maoni hayo na ya zingatia na ya fikiria Nikiona kwamba maoni anayosema nikweli ama naeza fuatilia na ya fuatilia na kukubaliana nae iwapo maoni yake hay fuatiliani na jinsi ambavyo mimi nafikiria Nitamwambia tu kwa upole kwamba nikweli anavosema lakini kuna njia ingine ya kufikiria anachosema.

Lahasha, mimi huwa situmia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu zangu, bali hutumia mfumo usalama wa kutumia kujithibitisha kwa sura, sababu hiyo ndiyo teknolojia inatumika kwa simu ambao mimi ni nayo sahi, hutumia simu ya iPhone, na kwa sasa simu hiyo ina mfumo usalama wa kutumia sura.

Mimi hupenda kuchora ukilinganishwa na kupaka rangi, ilhali ingawa bado mimi hupenda kupaka rangi bado Kwa mfano kupaka rangi vitu vya nyumba ambavyo labda nimenunuwa kwa rangi moja lakini nataka kuvibadlisha rangi ingine huu ndo wakati ambao mimi hupakarangi lakini kuchora mimi hupenda kuchora, nikiboeka ama nikihisi ya kwamba nahitaji kutuliza Ama nikiwa na mawazo mingi tu mimi huchora ndo kupunguza mawazo.

Nakula chakula ambacho kina ladha ya nyama ndiyo chakula ambacho hunifurahisha sana. Kwa mfano nikikula ugali nahakikisha kwamba nimekula ugali kwa nyama. Ama nikikula mchele nakula mchele kwa nyama. Ama pia nikikula matoke nakula matoke kwa supu ya nyama na nyama yenyewe. Hata kama ingawa siyo kila siku ambayo nakula napenda chakula chenye hiyo ladha nahakikisha kwamba angalau mara tatu ama mara nne kwa wiki nakula chakula chenye nyama.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine. Kitu cha kwanza ambacho nafanya ni kuhakikisha kwamba kila asubuhi ni napofika kazini na wasalimia wafanyikazi wote. Ikitoka kwenye mtu wa kuangalia usalama hadi kwenye sekretari. Akikisha kwamba nimewasalimia kila mtu. Kitu kingine ambacho mimi hufanya kujenga mahusiano. Kuhakikisha kwamba nimeongelesha kila mtu kwa upole na kwa mba kila mtu namuongelesha kwa lugha isiyo ya ukali. Ndipo tuweze kuwa marafiki na wao.

Ndiyo, mimi hupenda kula popcorn Alkadhalika mimi hula popcorn Ikiwa ni wakati wa kuangalia video Ama wakati ambao naangalia filamu Ama wakati tu ambao nimeketi na sina kitu nafanya Maybe labda napitia simu yangu Ama pia naongea na marafiki Ama pia tukitembea mahali nje na wapendwa wangu Mimi hula popcorn.

Ni kweli, mimi hupenda kucheza mchezo ya video. Nimekuwa nikucheza mchezo ya video kutoka nikiwa mdogo. Nakumbuka nikienda kucheza PS2. Nikiwa katika shule ya msingi ndipo mara kwanza nilianza kucheza mchezo wa video nikicheza PES, efootball. Na kwa sasa mimi hucheza mchezo wa Call of Duty na mchezo wa e-football nacheza kwa simu. Na pia nacheza FIFA ambayo ni mchezo ambao ulioko kwa PS5.

Ni kweli mimi hupenda kufanya kazi nyumbani kabisa Kwa sababu kama ni kazi ya ambao haitaji mimi kuenda ofisini kama ni kazi ya amabayo tu inahitaji kutumia wifi na simu Ama kazi ya ambayo ni inahitaji tu kufanya mawasiliano ambao haitaji labda mimi kuwa hapo mimi mwenyewe Labda ni kazi ya ambao nahitaji tu kufanya kwa kompyuta Ama kazi ya kuandika Mimi hupendelea kufanya kazi hiyo nyumbani sababu nahisi mandhari ya nyumbani yasio na kelele ya nasaidia sana kufanya kazi kwa utharatibu.

Mazingira ya kazi ninayo upendelea zaidi ni mazingira ambayo kwanza ya metulia bila kelele na mazingira ambayo nahisi ya kwamba kuna mwangaza unaoingia kwa chumba ambacho nafanyia kazi hususan nikiwa wa wakati wa mchana napendelea kufungua madirisha, upepo uweze kuingia, jua liweze kuingia napendelea mwangaza wa jua, ukilinganishwa na mwangaza wa stima Kwa hiyo kama wakati mchana ninapendela kfanya kazi kwa nyumba ambayo imefunguliwa madirisha na nyumba ambayo inaingia upepo na nyumba ambayo inagiza ina mwangaza wa jua.

Kweli mimi hupenda hadithi za ajabu, nimekua nikifuatilia, ama nikisoma, ama nikisikiza hadithi za ajabu kutoka nikiwa mdogo, katika shule ya chekechea nakumbuka tukisomewa hadithi na mwalimu wangu wa chekechea kuhusu jitu. Ni hadithi ambazo zinanifanya nasikiza kwa makini, ama ni hadithi ambazo zinanifurahisha napenda kuzisikia. Hadi wa sasa nikisikia hadithi za ajabu ajabu vile ambazo zimefanyika mahali kwingine, mimi hupenda kujua kweli nini kilichotokea wakati huo ama nini kinachofanya mtu huyo kufanya kitu hicho sababu hadithi za ajabu ni kitu ambacho napenda kukifuatilia ama napenda kuzisikiza.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula cha kinachoitwa ndoma ni chakula ambacho kwangu nimekuwa nikikula kutoka nikwa mtoto mamangu alikuwa akinipikia na chakula ambacho najua kinadini nyingi sana chakupatia nguvu chakukuwezesha kupigana na magonjwa ni chakula ambacho najua kizuri sana kwa sababu kina manufaa kadha wa kadha na pia ninahisi kwamba kikiwa kitamu hususan nikikunya kwa chai moto ya maziwa ama kwa sharubati baridi.

Mwalimu ambaye namkumbuka kutoka shule ni mwalimu kwa jina la Mr. Toya, alikuwa mwalimu wangu wa shule ya msingi, alikuwa anafunza somo la hisabati na social studies. Ni mwalimu niliyempenda kwa sababu alikuwa na ucheshimu mwngi na pia namkumbuka sana sababu nakumbuka wakati wa shule Alikuwa anapenda sana kujitolea masa yake ambayo labda angekua akitembea huko nje Ama masaa ambayo si ya kufunza alikuwa anajitolea kuja shule na kufunza na pia bado alikuwa na ukarimu alikuwa mpole Lakini ingao ungefanya makosa hakusita ila kukuadhibu ni mwalimu ambaye naona alinisaidia sana kwa sababu masomo yake mawili ambayo alikuwa anafunza ya hisabati na somo la social studies niliweza kupita kwa sababu alikuwa anafunza vizuri.

Mimi upenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu najua kwamba kila siku siku zinapoenda kunatokea teknolojia mpya ambayo inafanya maisha yetu yawe mazuri zaidi ama inafanya maisha yanakua rahisi kwa kutumia. Kwa hiyo nikipatana teknolojia mpya ambayo inafanya kitu kwa njia tufauti ama kufanya kitu kwa njia iliyo ya ubora zaidi. Mimi upenda kujaribu.

Mimi hupenda chakula kitamu, lakini sipendi chakula ambacho kina sukari. Kwa kitamu namaanisha chakula ambacho kuna ladha ambayo inanivutia. Kwa kivyangu, mimi sana sana chakula changu ambacho hukipenda sana ni nyama kwa ugali. Kwa hiyo chakula chochote ambacho kina nyama. Napenda kula kama ni chapati kwa nyama, kama ni ugali kwa nyama, ama kama vile pia ni mchele kwa nyama.

Changamoto nakuta na nayo kazini ni kwamba changamoto kuu nahisi ya kwamba ni sababu kila mtu mnayepatana naye kazini hana upole. Ingawa wewe unajaribu kuwa mpole, unajaribu kuongelesha mtu kwa lugha ambayo. Inavutia kwa lugha ambayo si ya ukali. Unakuta kuna watu ambao kawaida ama bila wao wenyewe kujua wanajikuta wanajiongelesha, wanaongea kwa ukali. Kwa hiyo, changamoto hiyo inafanya nakuta kwamba kazini wakati tuko wengi watu hukosana rahisi kama mmoja anaongea kwa ukali changamoto ingine ambayo napata na nao ni kwamba sio kila mtu ambaye atafanya kazi yake na inavyofaa Kwa mfano tumepatiwa kazi na kila mtu alipatiwa kituchakecha kufanya Kwa siku, kabla siku ishe, unakuta siku imeisha, alafu unakuta kuna wengine Hawajamaliza kazi ambayo wanafaa kufanya wengine hatajaanza Unaona, hiyo na changamoto ambayo unapatana nayo nikiwa kazini.

Wakati nahitaji msada kazini kitu kwanza ambacho mi ufanya ni kwanza wale watu ambao tunafanya kazi na katika chumba kimoja na nitawaona niwaeleze kwamba nahitaji usaidizi fulani kwa kitu fulani na ikiwa msada wao hautatosha mara kwamba hawezi nisaidia naenda kwa mkubwa wangu namwelezea kila kitu ambacho nahitaji namwelezea kwamba nimejaribu kuongea na watu wengine lakini sijaeza kupata usaidizi na hiyo namwambia mkubwa wangu anipatie anaeza kunisaidia.

Mimi kupenda kuvaa t-shirt kwa sababu nahisi ya kwamba t-shirt ni vazi ama mawazi lajuu ambalo kwangu naona liko huru na kwanza mtu hapaswi kufunga kufunga kufunga vibaton vyote ama kufunga vifungo vyote mimi sipendi kabisa shati sababu nahisi ya kwamba inachukuwa muda mwingi kuvaa Ata ingawa niko kazini ni huvaa shati sababu ni kitu ambacho kinitajika kuvaa kazini mimi kupendele kufa t-shirt.

Kabla nilale sikila siku nahakikisha kwamba ni nkunya gla nikunywa glasi moja ya maji, ni piga mswaki, na piga dua. Alafu kwanza kitu kingine na kikisha kwamba ni mezima, stima ambayo haitumiki usiku. Kama ni soketi zote nahakikisha nimezizima, kama ni balbu zote nahakikisha ni mezima, kama ni kifaa chochote ambacho kinatumia umeme nahakikisha kwamba ni mekizima kabla ya kwenda kulala.

Ndiyo, ninandege wa kufugwa nyumbani. Mimi ninakuku, kadhaa ninakuku watatu, ambao nawafuga nyumbani. Kuku hao hunisaidia kwasababu huwa wanataga mayai kila wiki. Kwa wiki nawezapata angalau mayai kama kumi hivi kwa wiki kutoka kwa kuku wangu. Na wakati mara nyingi mimi hula mayai hayo kwa kiaimsha kinywa ama jioni nikikula, ama nayachemsha, nayakula Lakini mara nyingine mimi huuza mayai ama baada kuku kutaga mayai nayatagisha mpaka wanatoa vifaranga halafu nauza vifaranga ama hao kuku vifaranga wakiwa wakubwa nawauza ama wakati mwingine na wangoja vifaranga wana kuwa wakubwa halafu nakula kuku wenyewe ama na chinja kuku halafu nauza kama nauza nyama.

Sijawahi safiri kwa ndege, hata ingawa nishaifika katika uwanja wa ndege na nikaona ndege yenye na hata nikashika, lakini sijawaisafiri kutumia ndege, lakini naomba mungu anipatie uwezo na anifanikishe, kwambani weze kusafiri kwa ndege, itakuwa ndoto yangu moja ambayo nitaweza kufanikisha na nitafurahi nikiweza kusafiri kwa ndege.

Na huwa nafikiria kuanzisha biashara yangu mara nyingi sana. Huwa ninaona kwamba nikifanikiwa, nikipata uwezo, na nikipata hela za kutosha, kipata vicheda vya kutosha nitafungwa biashara. Hususan nafikiria kufungua biashara ya kuuza vinywaji, vinywaji kama vile yoghurt, kama vile juisi, ama maji. Kwa sababu nahisi ya kwamba nitakuwa ni mahali ambapo Nitapata watu wa kutumia sababu sidani itafika siku ambayo watu wataacha kunywa maji Ama kunywa vinywaji sa hiyo naona kwamba nikifungua biashara kama hiyo niItaweza kufanikiwa.

Ndiyo mimi hutumia video kwa mawasiliano hata ingawa sio mara nyingi Lakini nahisi kwamba kama nahitaji kuongea kwa mfano na wapendwa wangu ambaye tumepeza sana bila kuonana kwa mfano mamangu ama dadangu ama kakangu ambaye tumepezana sana tumeka asiku nyingi bila kuonana ama kuongea Kwa hutumia video kwa wasiliana niweze kumuona anione Ndiyo tuweze kwa wasiliana vizuri zaidi.

Utotoni nilikuwa napenda sana kuendesha baisikeli kucheza kandanda na kupara gamiti ni kitu ambacho kilikuwa kinanifuraishe sababu ni vitu ambacho nilikuwa nafanya na rafiki zangu Hususan kuendesha baisikeli, nikitu ambacho kilikuwa kinipatia furaha zaidi baisikeli ambayo nilinuliwa na babangu nikiwa katika shule ya msingi, shule ya dara sala tano ni baisikeli ambayo nilipenda sana, nilikuwa naenda shule ninayo Nilikuwa naendesha na rafiki zangu ambayo waliyokuwa na baisikeli pia wao Hata rafiki zangu ambao hawakuwa na baisikeli, nilikuwa na wasaidia baisikeli Alafu tunacheza nao kandanda tulikuwa tunacheza kandanda katika shule ambao ilikuwa karibu na nyumbani na pia ilikuwa tunaparagamiti Hata ingawa hikuwa kitu ambacho mzazi wangu walikuwa na pendela sana nifanye Nilikuwa na paragamiti sana sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinanipatia furaha Hata kama kuna siku nishainguka nika umia lakini bado ni kitu ambacho kilikuwa kina nifurahisha.

Hali ya hewa leo inaonekana kuwa na mawingu ikiwa ni mida saa saa moja. Dakika kumina tano asubuhi, hali ya anga leo inaonekana kuwa na mawingu kidogo kidogo, hata kama sitarajikuwezi kunyesha badaae, kuna mawingu kidogo ambacho kime paa ngani na pia jua liimeanza kutokea. Na inaonekana lie kutakuwa najua siku mzima Kwa mba sitarajia ma sitegemei kutoweza kunyesha.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni sehemu za Misri ambapo kuna pyramids za huko Misri ambazo zinasema mafarao wa kitambo ama waliokuwa wanaongoza nchi ya Misri kitambo walikuwa waliishi linaonyesha kwamba teknolojia kitambo ambayo ni inakaa kweli kunisisimua ni nimeona teknolojia hiyo ya mahali pale pa pyramids of Gaza ambapo kunaonyesha kwamba pyramids zili. So kuwa zile jengwa muda kitambo sana wakati mafarao walikuwa wanaongoza nchi ya huko Misri na Afrika. Ni mahali ambapo unapaona kwa televisioni na nahisi ya kwamba ningetaka kusafiri mali hapo na kutembea na kuweza kuona kilichopo huko. Sababu ni mahali ambapo kumenisisimua sana na nikiweza kutembelea nitahisi nimefurahi kwa sana.

Msimu wa mwaka na nupenda zaidi ni msimu wa ambao ni msimu wa jua Nahisi kwamba msimu huo ndiyo ambao unanifurisha zaidi Kwa sababu mtu anaweza enda nje kwa nguo mbazo sio nzito nguo mbazo zinamfaa vizuri Kwa nguo fupi fupi kama vile kaptura ama vesti bila nikuhisa kwamba kunabaribi, bila kutoka nje na kunyeshewa holela holela Kwa hivyo msimu wa mwaka naopenda zaidini ile msimu wa jua sababu mtu unazafanya mambo yote ambayo unahitaji kufanya bila kusumbuliwa na jua ama kibaridi.

Mimi huwa mtu wakuwahi mapema sana, sipendi kuchelewesha mambo, napenda kufanya mambo yangu yote mapema, napenda kufanya mambo kwa wakati ambao unafaa, bila kungoja siku wa mwisho ama wakati wa mwisho ama kuchelewesha mambo ambayo ya nafaa kufanya mapema mapema. Nahisi ya kwamba ukijitayarisha mapema ndiyo utaweza kufanya vitu vina vyofaa na kuwahi mambo ambayo yanayohitajika kufanya ndiyo ambacho naona kina nipatia motisha wa kuendelea na nikichelewesha kitu huwasi ninahisi kwamba nina unyonge ama na hisi vibaya tu kuchelewa kwa hiyo mi mi hupenda kuwahi mapema.

Mchezo ambao napenda kutizama kwa olimpiki ni mchezo wa raga ya watu wasaba kila mpande sababu mimi nishabikia timu yangu ya Kenya ambayo ina umahiri sana kwa kucheza raga imekuwa kitambo sana hatujawai shinda taji hilo na ni taji ambalo najua kitizama kila wakati kwa olimpiki ningeteka kakonda Kenya ikicheza.